Mimi hukutana na changamoto mbali mbali kazi ni hasa kumbana na msongo wa kazi na muda mfupi wa kukamilisha majukumu. Wakati mwingine kazi huwa nyingi kuliko muda uliopo jambo linalo nilazima. Kupanga ratiba vizuri na kuweka vipau mbele ili nisipoteze ufanisi. Mimi hukutana na changamuko za mawasiliano. Si kila wakati maelekezo huwa wazi au watu wote kuelewana kuwa urahisi hunifanya ni jifunze kuuliza maswali kusikiza kwa makini na kueleza mawazo yangu kwa wazi. Mimi hukutana na mabadiliko ya mara kwa mara kama sera mpya, teknolojia mpya au mbinu tofauti za kazi. Ingawa mabadiliko haya yanaweza kwa magumu mwanzoni unilazimu kujifunza haraka na kujiendeleza kitaaluma mimi hukutana na tofauti za kitabia na mitazamo ya watu kazini. Kufanya kazi na watu wa aina mbalimbali huhitaji uvumilivu heshima na uwezo wa kushirikiana ili kufikia malengo ya pamoja.

Ndiyo mi napenda kucheza ngoma sa kwa sababu unifanya nijiskie huru na mwenye furaa ngoma unisaidia kuachilia msongo wa mawazo kuongeza nguvu za kimwili na kuboresha hali yangu ya kihisia pia ni njia mzuri ya kujieleza na kungama na wengine iwe kwenye sheree hafla za kitamaduni au hata nyumbani kwa ajili ya burudani tu zaidi ya ayo mimi upenda ngoma kwa sababu nimasoezi pia usaidia kubaki kwenye afya mchangamfu na mwenye mtazamo chanya katika maisha.